Nashugulikia muda wa mwisho kupitia kujipanga mwanzo na nachukua kazi ambazo zote ninapaswa kuzifanya naziandika chini katika kitabu. Kisha naanza kuzipanga kazi hizo kulingana na udharura wa kila moja. Alafu naanzia kushugulikia kazi ambazo ni za dharura hivyo ni kwa ubunifu ama kama nimetilia makini kila moja kwa wakati wake. Hivi inasaidia kukamilisha kazi zote ambazo nilipaswa kukamilisha na kwa muda mwafaka.

Naweka neno siri salama kuhakikisha ya kwamba, neno siri ambalo nachagua, ni neno ambalo siwezi kusahau, na haswa naweza kulikumbuka kwa urahisi. Pili, nahakikisha ya kwamba, neno siri langu, simwambii mtu mwingine yeyote. Ne, nahakikisha ya kwamba, neni siri hilo, kama naliandika mahali, ni mahali ambapo ni mimi pekee naweza kupata. Ama kuona, hivi ndivyo navyoweka neno siri langu, salama.

Mara nyingi wikendi mimi hutumia muda wangu kupumzika, kusoma au kujifunza mambo mapya mtandaoni. Napenda pia kufanya mazoezi kidogo na kutumia muda huu kwa familia au marafiki. Pia napenda kupanga malengo ya wiki ijayo ili niwe tayari na niwe na, na mpangilio mzuri.

Kila siku ninatumia usafiri wa uma kama basi au treni kwa sababu ni rahisi ni nafuu na hunisaidia kufika kazini au shuleni bila usumbufu. Wakati mwingine nikihitaji haraka au urahisi zaidi ninatumia bodaboda au teksi.